Mahali pa kihistoria ambapo ningependa sana kutembelea ni misri hasa piramidi za giza. Nimekuwa ni kivutiwa sana na historia ya ustaarabu, wa kale wa wamisri. Jinsi walivyoweza pia kujenga majengo makubwa na ambao ni ya kushangaza bila teknolojia ya kisasa. Ningependa kuona piramidi kwa macho yangu, mwenyewe na pia niweze kujifunza zaidi kuhusu mafarao, maandishi ya hieroglifu na pia maisha ya watu wa zamani. Kutembelea sehemu kama hiyo, kunanifanya sana nijiisi kama narudi nyuma katika muda na pia kuelewa sana safari ya maendeleo ya binadamu. Pia ningependa kupiga picha na kuhifadhi kumbu kumbu za uzoefu huo ambao ni wa kipekee. Kwa jumla ni ndoto yangu kutambea mahali, pa kihistoria ya na penye mafundisho na maajabu mengi ambayo yanaweza kunifurahisha na kunishangaza.

Kwa maoni yangu, tathmini za kazi ni muhimu sana kwa maendeleo ya mfanya kazi. Kwa sababu zinasaidia sana mtu kuelewa uwezo wake, ya maeneo anayofanya vizuri, ana sehemu anazohitaji sana kuboresha. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta pasha kidogo, ninaona kama ni nafasi nzuri kujifunza na kukua kitaaluma. Kupitia tathmini naweza kupata maoni kutoka kwa wakubwa au wenzangu pia kazini. Jambo ambalo linalonisaidia sana kuboresha utendaji wangu. Pia hunisaidia sana kuweka malengo mapya na kujipanga vizuri zaidi kwa kazi zijazo. Kwa jumla naona tathmini za kazi kama chombo cha maendeleo badala ya taabu.

Mimi sana sana napenda somo la biolojia. Sababu kubwa ni kwamba, inatusaidia sana kuelewa maisha na jinsi viumbe hai wanayoishi. Kupitia biolojia, tunajifunza kuhusu mwili wa binadamu, mimea na wanyama, na pia mazingira kwa ujumla. Inavutia sana kujua jinsi viungo vya mwili, avinafanya kazi pamoja, ili mtu awe hai na mwenye afya. Pia somo hili linatusaidia kuelewa magonjwa, na njia za kujikinga nayo. Baiojia inanifanya nione dunia kwa jicho la uchunguzi. Nikitambua kuwa kila kiumbe kila nafasi muhimu katika mazingira. Kwa hiyo, si somo la nadharia tu. Bali lina umuhimu mkubwa katika maisha kila siku.

Kwanza kabisa, napenda kuanza kuwapongeza wote, kwa kazi nzuri waliofanya. Nawashukuru kwa ushirikiano, kujituma na moyo wa pamoja uliosababisha mafanikio hayo. Baada ya hapo, tunaweza kufanya sherehe kidogo kama kula pamoja kunywa ki kunywa kinywaji na vinywaji zaweza kuwa aina nyingi, kunaweza kuwa sharubati, pombe. Pombe ziko aina nyingi huku Kenya. Baada ya hapo, tunaweza kufanya sherehe kidogo. Zingine kama pia kucheza pamoja. Na pia michezo ya wanume nayo inakuwa mingi sana. Pia ni muhimu kutoa muda kwa kila mmoja kusema anacho. Jifunza katika safari ya mafanikio hayo. Hii hunisaidia sana kujenga umoja zaidi. Na motisha kwa kazi zijazo kusherekea pamoja, kunafanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa na pia kuona mchango wake. Unamaana kubwa katika timu.

Ushauri wangu ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni huu usiogope kuanza. Watu wengi usubiri paka kila kitu kiwe sawa, lakini ukweli ni kwamba muda mzuri wa kuwanza ni sasa. Jifunze kutokana na makosa yako kwa sababu makosa ndiyo yanayo kufundisha zaidi. Pia, chagua marafiki na watu wanaokuzunguka kwa makini. Maana mazingira yanamchango mkubwa katika mafanikio yako. Kuwa na nidhamu, fanya kazi kwa bidi na uwe mvumilivu. Kwani, mafanikio hayaji mara moja. Ni muhimu zaidi kujiamini. Kwa sababu kuu mtu unapojiamini, hata nafasi nzuri ikija unaweza kuikosa. Kila mtu ana uwezo wakufikiria ndoto zake kama ataamua kutokata tamaa. Huo ndiyo ushauri mzuri ambao ningependa kumpa mtu mwingine.

Hali ya hewa ninayoipenda, ni ile ya baridi kidogo na yenye upepo mwanana. Hali hii hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu ya kufanya kazi. Pia napenda sana wakati wa asubuhi au jioni ambapo jua si kali sana. Kwa sababu mazingira mara nyingi huwa ni mazuri na kwa kutembea au pia kupumzikia nje. Mvua kidogo pia hunifurahisha hasa kama niko ndani nikisikiliza sauti ya mvua ikianguka, inaleta ile hisia za amani. Hali ya hewa kali sana, pia napenda hali ya hewa ambayo ni kali sana iwe joto kali au baridi kali. Mara nyingi hunifanya nichoke haraka. Na kwa hiyo hali ya hewa tulivu na yenye upepo na joto la wastani ndiyo ninayopenda zaidi.